Mfumo wa simu, napendelea mfumo wa simu wa aina ya android kuliko iphone, napendelea android zaidi android naona ni nyepesi, naweza kuitumia kirahisi, bila usumbufu wowote, lakini pia, nalii iphone naona, inakua, ina ugumu kidogo, ina ugumu, lakini android ni nyepesi, naweza kutumia tu, bila talizo lolote.

Jambo la dini ambayo ni muhimu kwangu ya kwanza ni kusali. Kwanza lazima nihakikishe nahudhuria ibada zote. Yaani sipendi kukosa ibada. Kwa hiyo muhimu kabisa ni lazima nihudhuria ibada. Lazima nikusanyike nyumbani mwa bwana kama ambavo bibilia imeagiza kwamba usiache kukusanyika.

Chumba nachokipenda nyumbani kwangu ni sebuleni kwa sababu sebuleni kwa sababu sebuleni kwangu, kuna tv, kuna kompyuta yangu, kuna meza yangu ya kufanyia kazi ndogo ndogo kwa hivyo nafurahia zaidi nikiwa sebuleni. Na shughuli ninazozifanya sebuleni ni kuangalia tv, kusoma kwenye kompyuta na kufanya kazi za online, kufanya kazi za mtandaoni. Nikiwa ndani ya sebule yangu najihisi vizuri, najihisi na amani nafurahi.

Kwa siku mara nyingi ni naoga mara mbili. Naoga asubui nikiwa najiandaa kwenda kazini na naoga jioni wakati napanda kwenda kulala. Kwa hivyo, kwa siku mimi naoga mara mbili. Asubui navyoeekia kazini na jioni nikiwa napanda kwenda kulala. Pia ni naoga.

Majirani zangu nawafahamu, tuna fahamiana nao kwa sababu tunaishi eneo moja, nyumba za eneo moja kwa hiyo tunashirikiana, tunaziwana vitu, tunaongea, tunasalimiana, tunajuliana hali, tunasaidiana kwenye changamoto na tunawasiliana kama kuna changamoto au kuna kitu tunataka kifanywe yuko tunawasiliana.

Tabia inayonichukiza mim ni ya mtu anayeongeaongea sana Nikikutana na mtu anaongeaongea sana alafu hajui anachokizungumza ni mbishi ni moja kati ya tabia ambayo inanikera na kunichukiza Kwa hiyo mtu ambaye anaongeongea sana mbishi Yaani haeleweki vitu anavyoviongea anachokiongea ananikera na kuniudhi.

Kipaumbele kazini kwa mawasiliano na ni emaili. Emaili baruapepe. Baruapepe ndo naitumia zaidi au inatumika zaidi kama kipaumbele cha mawasiliano kazini. Tunawasiliana kwa kutumiana baruapepe, kuhusu kazi, chochote ambacho, unahisi kinatakiwa kutolewa taarifa. Kinatolewa kwa baruapepe.

Napena kutembea maenewa ya bichi, maenewa ambapo kuna vitu ya kutalii talii, maeneo ambapo naeza kuogelea, maenewa mbapo naeza kula chakula, maeneo mbapo naeza kunywa, maeneo mbao hali ya hewa ni nzuli, kuna miti, upepo safi, naedha ni kakani, maenewa mbo ya nabrudani pia, kuna maenewa napena kutembea.

Kujiandaa kwa mkutano cha kwanza lazima ni hakikishe agenda ambazo zinajadiliwa kwenye mkutano nazielewa vizuri. Lazima pia nijiandaa kama ni mimi mwenyewe ndiyo mwasilishaji agenda. Lazima nijiandae, lazima ni andae. Niandae pointi zangu vizuri, niandae vizuri kila kitu ambacho ninatakiwa ku kiwasilisha.

Apana, sininuagi vitu kwa kutumia simu, kwa sababu kwenye unuzo kutumia simu kuna utapeli sana, kuna matapeli sana kwenye simu kwa yo, tuwa spend, napenda ninuwe vitu kwa cash kutumia simu, kwa sababu ya kwa gobo utapeli.

Napenda kuandika kwa kompyuta kuliko kwa mkono, kwa sababu kwa kompyuta inakua ni rahisi, inanirahisishia kabisa na naweza kupangilia vizuri kazi yangu, pia naweza badaye kuitoa, ambayo itakuwa ni copy, ambayo itakuwa kwenye karata asi kwa hio. Napenda zaidi kuandika kwa kompyuta, kwa sababu mpangilio unakuwa mzuri kuliko nimeandika kwa mkono.

Napenda sana kunywa maziwa kwa sababu kutoka nikiwa mdogo maziwa ilikuwa ni sehemu ya ya ilikuwa ni sehemu yangu, ni sehemu ya maisha kwa sababu nyumbani sisi ni wafugaji kwa yo kuna ng'ombe, kwa hivyo kulikuwa kuna maziwe ya kutosha Kwa nimependa kunywa maziwa kutoka nikiwa mdogo maziwa mtindi ama fresh kwa ajirl ya chai.

Kinywaji nachopenda kunywa asubuhi ni maji. Nikiamka asubuhi napata maji ndio kinywaji ambacho huwa napenda kunywa kuliko chochoote. Kwani nikishapata maji, then baadaye baadaye nitapata chai ndio vitu ambavyo nafurahi kunywa asubuhi maana vinanipa nguvu na naweza kuianza siku yangu mpya.

Maisha ni, kima nilo jifuza, nimejifuza kuwa mpole. Nafikia sehemu nimejifuza kuwaacha vitu viyende, pasipo kuvilazimisha. Kuna mida, unezo kuna lazimisha vitu na vyezi kuenda, kuhu na jikuta na umia kishwa sana Kwaivyo nimejifuza kuwa mpole, nimejifuza kuwa hacha vitu viyende, kuringana na hatime na vuamua, ama kuringana na asili na vuamua, pasipo kulazimisha. Kinachowezekana, kitafanyika na kisipo wezekana, unakuwa mpole. Ata wakama unapita wakati wa momiva, unawitaji kiasikia.

Ndiyo, napenda hesabu. Hesabu ni hata nilipo kuwa shuri ni somo langu pendwa, ni somo ambayo nikuwa na faulu. Kwa napenda hesabu, lakini pia hesabu zina nisaidia katika maisha kufanya mahesabu yangu ya kibia shara na kufanya mahesabu yangu ya ofisi ni. Kwa napenda hesabu, hesabu ni kitu kizuri sana, kinachangamisha ubongo na kuchemisha ubongo pia.

Natumia usafiri wa jamii tu wa kawaida, daladala, kutoka sehemu moja, kuenda sehemu nyingine. Nikiwa na haraka sana, natumia usafiri wa toyo ama boda boda. Lakini mara nyingi natumia usafiri wa daladala, kutoka semu moja, kuenda semu nyingine.

Uzoefu wa kushangaza nimewahi kupata ni pale nilipo ajiriwa nilinipo pata kazi yangu ya kwanza na hasa ambapo ni madai nilipo pandishwa cheo kuwa mkuu wa idara Nilipata uzoefu wa kushangaza niligundua binadamu hawakupendi niligundua kwamba watu wanakuchekea tu lakini sio watu wazuri Nilifunza nilipata uzoefu wa jinsi ya kuishi na watu na kwamba kwenye kila sehemu unaweza ukakutana na changamoto mbali mbali ambazo zaweza zikawa zote zinakuja unashindana nazo Lakini misemi ya ukuwaji kwa huo ni uzoefu wa kushangaza.

Zoea zuri ambazo mimi nimejenga ni kuomba. Nafurahi kuomba ama kufanya maombi, ni moja kati ya mazoea mazuri ambao nimeyaweka ni mazuri. Kwa hiyo nikiomba najisikia nguvu, nikiomba najisikia amani, nikiomba naweza kupata mwelekeo, naeza kujua nini cha kufanya naeza kupata mahali sipajui ya kitu gani nifanye.

Ndiyo nasafisha vifaa vyangu mara kwa mara hususan vile ambavyo vinachafuka au kupata uchafu au kupata vumbi. Kwa muda mwingi na navisafisha mara kwa mara ili viweze kukaa katika hali ya usafi na viweze kufanya kazi kufanya kazi kiufasaha.

Nina mahusiana mazuri na wazee wangu, especially mama yangu, ata baba yangu ijapokuwa Baba yangu kuna wakati tunatofautiana mtazamo wa namna ambavyo tunaendea maisha namna ambavyo mimi nataka niende na namna ambavyo yeye anataka niende Kwa hiyo kuna wakati tunatofautiana lakini na mahusiano mazuri tu na nawapenda wazee wangu.

Maendeleo ambayo napenda kuyaona kwenye jamii, nataka nione jamii ambayo imesha staarabika, nataka nione jamii ambayo inapata mahitaji yote ya kijamii, huduma za maji, umeme, nataka nione jamii ambayo ina barabara nzuri, jamii ambayo ina shule nzuri, jamii ambayo watu wanasaidiana mmoja ya baada mwingine, watu ambao wanajali kuhusu wengine, nataka nione jamii ya aina namna hiyo.

Marafiki wapya, mimi binafsi sitafutangi marafiki wapya. iSipokuwa, rafiki anatokea tu, bila kujua anakujaje. Lakini, mara nyingi huwa ni katika kazi, au katika michezo, ama semi yote ya utulivu. Unaeza ukapata rafiki. Unaeza mkaanza kwa story, kuongea ongea, baadaye mkawa mnaendana. Baada ya kuwa mnaendana, kama mnaendana vitu mnavyofifanya na unamfurahia, tayari anakua rafiki.

Na moja kati ya wazo ambayo linanisumbua sana kichwani mwangu ni kuanzisha biashara yangu nitamani kuwa na kampuni yangu, nitamani kuwa na biashara yangu mwenyewe ambayo nitakuwa naisimamia mwenyewe na kuhakikisha kwamba inakua na kuwa kubwa duniani, Kwa hiyo hilo ni moja ya jambo muhimu na ni moja kati ya jambo ambayo naliwaza Kwa hiyo ninakusanya mtaji, nendelea kukusanya mtaji, nitakavyokamilika nitaanzisha biashara.

Yeah, napenda maua kwa sababu maua yanapendezesha. Maua yanapendezesha sehemu, maua ambayo yanafanya sehemu inang'aa inakuwa nzuri, maua yanavutia Kuna maua yananukia maua mazuri yanapendeza na kuvutia Kwa hivyo napenda yakiwa yamepambwa sehemu au yamepangwa sehemu.